Je, hali ya hewa ya leo inakuambia nini kuhusu siku yako. Leo hali ya hewa inaonekana kuwa ya kipekee. Labda jua inangaa taratibu angani au pengine mawingu yamefunika anga. Ukitoa hisia ya utulivu. Huenda pia mvua nyepesi inanyesha, ikisafisha hewa na kuleta harufu nzuri ardhi. Ninapohisi hali hii ya hewa, najikuta nikitafakari kama ni joto inalo, bembeleza ngozi au baridi inayofanya nitake kujisitiri zaidi kwa sababu ya hali hii ya hewa, ningechagua kuvaa nguo zinazofaa labda fulana nyepesi na kofia kama kuna jua au sweta na koti jepesi kama kuna baridi kwa kweli napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu inanipa nafasi ya kupumua, kufikiria na kupanga siku yangu kwa utulivu katika hali, kama hii ningependa kutembea kidogo kusikiliza mziki au kukaa nje nikitazama maumbile yakinionyesha uzuri wake asante.

Je, wewe hujihisi ni wakati gani wa siku unapojaa nguvu na uwezekano wa kufanikisha zaidi. Mimi binafsi napenda kuamka mapema. Asubuhi nikama karatasi tupu, ina nafasi ya kuandikwa na mawazo mapya, ndoto na malengo. Kuamka mapema napata muda wa kutafakari kupanga siku yangu na kuchukua hatua ndogo za kuimarisha maisha yangu. Hii pia hunipa amani ya ndani kabla ya kelele na shughuli za dunia kuanza. Asante.

Je, umewahi kujiuliza ni kwa nini tunapenda aina fulani ya mavazi na jinsi tunavyojionyesha kwa wengine? Mimi binafsi napenda kuvaa nguo zinazonifanya nijisikie huru na kujiamini. Wengine wanapenda rangi angavu, wengine wanapenda mtindo wa kisasa au wa kawaida nguo sio tu kitu cha kufunika mwili. Ni njia ya kueleza hadithi yako, hisia zako na jinsi unavyotaka kuonekana. Kwa hivyo, ni muhimu kujiuliza, je, nguo unazovaa zinakuletea faraja kweli au unajaribu kuwaigiza wengine? Labda furaha iko katika kujiwezesha kuonekana na kujiamini. Asante.

Je, umewahi kujiuliza ni madhara gani yamekumbuka mwoyo wako na kufanya uhisi amani mandhari mazuri ni yale yanayoguza ndani kabisa pengine ni jua linapochomoza, juu ya mlima hao pepo wa bahari unapovuma pole pole ni wakati wa furaha na amani unapoona uzuri wa asili hao mishikamano wa watu. Mandari haya hufundisha kuthamini kila tutio kuzingatia sasa na kuendelea kusonga mbele tukiwa na moyo uliojaa shukrani.